Kuna mambo mengi ambayo nafanya kulinda mazingira sababu moja yapo ya matatizo ya ulimwengu sasa hivi ni mazingira jambo la kwanza ninalofanya nafanya upanzi wa miti niko na sehemu ambayo na nimepanda miti mimi kama mwalimu, nimeongoza wanafunzi wangu kwa upanzi wa miti miti ambayo ni ya asilia na ile miti ya kuja ya kigeni pia vile vile baada ya upanzi wa miti vile vile nahakikisha kwamba kuna usafi usafi bila shaka ndio jambo andiro nguzo muhimu sana wakulinda mazingira kuhakikisha kwamba hatu mwagi taka ovyo plastiki ovyo na mambo kama hayo vile vile ninakikisha kwamba ninatumia vyombo ambavyo havi hinikizi moshi ambao unaoharibu hewa nina gari lakini silitumii sana lakini natumia baiskeli na pia natumia pikipiki ya umeme pikipiki hii ya umeme ndio natumia kuenda kazini kila siku. Najipata gari natumia tu wakati na familia. Tukienda kanisani na mambo kama hayo na nafikiria mambo hayo yanazuia sana mazingira kuharibika pia ninajiunga na makundi ambayo yanahakikisha kua mazingira yamelindwa nimepewa vyeti vingi na vikundi hivyo vinasaidia kuhamasisha ama kukriti la tunasema awareness ili watu waweze kujua umuhimu wa kulinda mazingira yetu.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua udhaifu wenyewe kwanza na kukubali kuwa ni sehemu na maendeleo yangu, binafsi ya taaluma yangu. Jambo lingine ninavyofanya hivyo ni badala ya kuficha, ninauona na kama fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Mara nyingi napanga mpango wa kuboresha sehemu ambayo nina udhaifu kwa mfano kutumia mafunzo, ushauri kutoka kwa wenzangu na pia uzoefu wa kusoma na kujitahidi kujipatia maarifa mapya pia, ninashirikiana na wenzangu pale ninapofaa nikipata msaada au mwongozo kutoka kwa watu waliobobea katika eneo hilo na hii inakuwa ishara udhaifu bali na njia kukuza ufanisi na kujifunza kutokana na wengine. Pia, ninajitahidi kujirekebisha mara kwa mara kwa kuchunguza matokeo ya kazi zangu na kuzingatia maoni au mrejesho kutoka kwa wenzangu na wasimamizi njia hii inasaidia kupunguza makosa na kuimarisha ujuzi wangu hatua kwa hatua. Kwa ujumla, ninashughulikia udhaifu wangu kwa kutambua, kujifunza, kushirikiana na wengine na marekebisho endelevu. Jambo linaloniwezesha kuwa mfanyikazi bora na kuendelea kukuza taaluma yangu kwa njia ya kina na njia endelevu vile vile.